Nikihitaji msaada kazini mimi huongea na wenzangu wafanyakazi wenzangu kazi ni na kuwaelezea tatizo ambalo ninalo Ndiyo maanake nahitaji msaada kutoka kwao na watu pia wana utu unakuta mtu umemweleza ni kwa sababu hii na hii naye anakuambia acha nikushikie na mimi ile siku utapita tatizo nawe pia utanisaidia.

Siwezi kuishi kabisa bila simu, sababu inanisaidia kwa shuguli zangu za kila siku, hata masomo, na kusonaeza fanya masomo wako kutumia simu, na pia ni ndogo unaeza tembea nayo kuenda mahali popote pale. Pia inasaidia katika mawasiliano ya haraka, ukitaka kumpigia mtu yeyote mawasiliano ya haraka, Unaitoa tu mfukoni ama kwenye umeitia na kuitumia.

Uzoefu ambao ninao wa kushangaza sana kutoka utotoni ni kupenda kulala Kwa sababu unakuta hata wakati wa kuenda shule, unapata matatizo ya kutoka ili ukaende shule Unaenda unakuta una kazi nyingi ambazo unafaa kuzifanya kwa muda unao ambao umeupanga ila wakati unapotaka kuamka unakuta haujihisi kabisa, haujielewi Sasa hiyo ndio uzoefu ambao unanishangaza kabisa sababu hata nijaribu aje sijai faulu kuamka mapema kwa wakati.

Kulingana na yale mafunzo ambao nimepata nikiwa kazini. Sabubu hata mimi sikuambiwa vile kazini hua. Naeza mwambia mtu ukienda pale kazini. Maisha yako ya kifamilia usiambie mtu yeyote. Ukiwa kazini muwe na vizuizi. Unajua mambo ya kuambia watu wa kazini. Na mambo ambayo hufai kuwambia. Na pia ukiwa pale we jua tu kilichokuleta ni kazi. Mambo mingi ya kuongea ongea unaeza kuta umejitia mashakani na pia kuwapa tu wakubwa wako heshima.

Sababu nina uvivu mwingi wa kuamuka, mimi hupanga wiki yangu mapema kabla haijanza. Nakutatayari nimetayarisha nguozangu kwa kiwango na jua hii ni ya jumatatu, jumapili, ijumaa ivo. Nimepanga nguozangu, nimepanga vitu vyote ambavyo nitavihitaji kwa hiyo wiki. Ili nina poamka asubuhi na kuenda kwenye bafu naoga kisha nakuja jitia mafutamw ilini huvaanguo na kuondoka kuenda kazi.

Kwa upande wangu programu ninazotumia sana ni whatsapp na youtube Whatsapp inanisaidia kuwasiliana na watu wangu wakaribu na youtube natumia kujifunza vitu vipya na kupumzika Lafu pia huwa inanisaidia katika burudani Ukiano vipengele vifupi vifupi ambavyo watu wamevieka kule Unakuta umetuliza hata kama ulikuwa na mawazo unakuta ukowasambamba.

Wakati wa furaha, mimi hufurahia kwa kuishi katika wakati huo bila kujipa presha. Napenda kushukuru kwa kile ninachokifanya, nijisikie vizuri, iwe ni mafanikio madogo au makubwa. Mara nyingi hutumia muda huo kucheka na watu wa karibu, kusikiliza muziki ninaoupenda, au kufanya jambo linalonipa amani, na kutembea au kupumzika. Pia hujitahidi kutunza kumbukumbu za nyakati hizo, labda kwa kupiga picha au kwa kuandika, ili ni kumbuke baadaye. Furaha kwangu si kelele nyingi, bali ni kuridhika moyoni na amani ya nafsi.

Mimi nahisi kwamba thatmini za kazi ni muhimu kwa maendeleo yangu ingawa mara nyingi zinaweza kuwa changamoto kidogo Napenda kupata maoni mazuri kwa kazi yangu kwani unitia motisha na kunisaidia kujua ni wapi ninaweza kuboresha Wakati mwingine kama thatmini ni chanya unifurahisha na unifanya nijisikie kudhaminiwa Lakini kama ni hasi huanza kuwa na fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu Badala ya kujisikitisha Kwa hivyo kwa jumla nahisi thatmini ni sehemu muhimu ya ukuwaji binafsi na kitaaluma.

Ndiyo ni mewai kufanya kazi ya kujitolea. Mala nyingi ufurahishwa kuwa sehemu ya kusaidia wengine na kuona matokeo chanya ya kujitihada zaangu. Kwa mfano, nimewai kushiriki katika usafi wa shule na kusaidia watoto wachanga kujisomea. Kazi hizizi na nifanya nijisikie kuridhika na kunisaidia kuelewa kuwa hata vitindo vidogo vinaweza kuleta mabadili hiko makubwa kwa jamii. Pia ufudisha uvumilivu mshikamano na ushikushirikiana na wengine.

Kushirikiana na timu, mimi ufanya kwa ushirikiana na mawasiliano mazuri. Napenda kusikiliza maoni ya wenzangu, kutoa mawazo yangu, na kuhakikisha tunashirikiana kufanikisha malengo ya pamoja. Wakati mwingine, tunagawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja, na ukufurahia kuona kila mmoja, akichangia kwa njia yake. Kushirikiana na timu unifundisha uvumilivu, kushirikiana kikamilifu na jinzi ya kutatua tatizo pamoja Jambo linaloongeza mafanikio ya timu na kunifanya nijisikea kuwa sehemu muhimu ya kile tunachofanya.

Tabia nayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wanaosema ukweli, wanaoheshimu mawazo ya wengine na wako tayari kusaidia bila kutarajia malipo. Tabia hizi hunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa na pia hujenga mahusiano mazuri ya muda mrefu.

Mimi napenda kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu hufanya mazungumzo kuwa ya moja kwa moja na yenye hisia. Kupitia uso kwa uso naweza kuona hisia za mtu. Kusikia sauti yake vizuri na kuelewa ujumbe vyema zaidi. Hata hivyo wakati wa haraka au tukio lisilo la moja kwa moja napenda kutumia simu au ujumbe mfupi kama whatsapp ili kuwasiliana haraka kwa urahisi. Kwa jumla, nataka mawasiliano yangu yawe wazi, yenye heshima na yenye kuelewana vizuri.

Ndote yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha na kufikia malengo yangu, huku nikiwa na uwezo wa kusaidia familia yangu na jamii kwa ujumla. Natamani kuwa na maisha yenye utulivu, kufanya kazi ninayoipenda, na kuona juhudi zangu zikileta mabadiliko chanya kwa wengine. Pia nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukua kila siku ili nijiboreshe zaidi.

Mimi ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, napenda kwanza kusikiliza mawazo na maoni ya kila mmoja. Kisha tunagawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Ili kila mmoja aweze kuchangia kikamilifu. Wakati wa changamoto tunashirikiana kutafuta suluhisho pamoja badala ya kulalamika. Pia hufanya mazungumzo ya wazi na heshima. Kuhakikisha kila mtu, anaelewa jukumu lake na kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa hiyo kushirikiana kuna nifana nijisikie sehemu muhimu ya timu na kufundisha uvumulivu na mshikamano.

Ndiyo, ni mewai kujifunza kupiga gitaa ki dogo. Nianza kama burudani tu kwa kujifunza nyimbo rahisi. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni. Hata hivyo, ilinifurahisha na ilinisaidia kupenda mziki zaidi. Ingwa sikuendelea kwa kiwango cha juu. Bado upenda kusikiza gitaa na kudhamini anayejua kulipiga vizuri.

Mimi napenda mikutano ambayo ni ya kikundi kidogo na yenye malengo wazi Mikutano hii huwa na urahisi wa kuzungumza Kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni na mawazo yanashirikishwa kwa heshima Napenda pia mikutano yenye mpangilio mizuri, yenye ratiba na muda unao uliowekwa. Kwani husaidia kila mtu kwa makini na kuzingatia ajenda Zaidi ya hayo napenda mikutano ambayo inalenga kutatua changamoto au kupanga mipango kwa pamoja. Badala ya ile inayojikita tu kwenye taarifa zisizo na majibu. Mikutano ya aina hii hunifundisha kushirikiana, uvumilivu na jinsi ya kufanikisha malengo ya pamoja kwa ufanisi.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki mara nyingi kati ya siku 3 hadi 5 kulingana na ratiba yangu. Mazoezi yangu huwa mchanganyiko wa kutembea, kukimbia kidogo na baadhi ya mazoezi ya nguvu nyumbani. Napenda kufanya hivyo kwa sababu hunisaidia kuwa na afya nzuri, kuondoa mawazo na kunifanya nijisike mwenye nguvu na yenye nishati. Pia napenda kutumia wakati wa mazoezi kama fulsa ya kutafakari au kupumzika kisaikolojia, siyo tu kwa mwili.

Ndiyo napenda kuvaa kofia wakati mwingine hasa pale jua likiwa kali au hali ya hewa ikimaanisha. Kofia hunilinda jua na pia hufanya nisikie vizuri kihisia. Kama sehemu ya mtindo wangu pia wakati mwingine ni burudani au njia kuonesha mtu wangu. Kwani kuna aina nyingi za kofia zinazoweza kuonesha ladha au mtindo wa mtu.

Mimi napendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto Kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na kupata usingizi mzuri baridi pia hunifanya niwe na nishati zaidi kufanya kazi au shuguli za kila siku Hata hivyo napenda joto kidogo pia wakati wa starehe au likiwa jua lenye furaha Lakini joto jingi mara nyingi hunifanya nijisikia mchovu au kukataa kuwa ndani ya kivuli.

Mimi napenda kula nyumbani kwa sababu kuna utulivu, usafi na unaeza kuandaa chakula unachokipenda kwa haraka. Nyumbani pia ni rahisi kushirikiana na familia au marafiki wakati wa kula. Hata hivyo napenda pia mara nyingi kula nje. Hasa pale nataka kuburidika, kujaribu vya kula vipya au kutumia muda na marafiki kwenye mazingira tofauti. Kwa hivyo ninapenda mchanganyiko wa nyumbani na nje kulingana na hali na sababu.

Mimi napenda mtaa wangu kwa sababu unajumuia yenye mshirika mano watu wanasaidiana na uwa wamoja katika shughuli mbali mbali Napenda pia mazingira ya karibu kama vile miti, shule, maduka na sehemu za kuchezea watoto mtaa wangu unanipea hisia za usalama na utulivu na mara nyingi hufurahisha kuzunguka kuonana na jirani au kushiriki katika shughuli za kijamii Kwa kweli nina jivunia kwa sehemu ya mtaa huo.

Sherehe ni nazopendezo zaidi ni sherehe za sikuku ya msho wa mwaka. Napenda sababu inaunganisha familia na marafiki kapa moja. Kuna furaha mziki, chakula kizuri na wakati wakusherekea mafanikio ya mwaka. Pia hufuraisha kuona watu waki wana tabasamu na kushirikiana. Jambo linaloongeza isia ya mshikamano na furaha. Kwa kweli, sherehe hii unifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa tunachenye furaha.

Nji ambayo ningependa kuitembelea ni Japan. Napenda sababu inamchanganyika wa utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa. Mazingira mazuri na chakula cha kipekee. Pia napenda kuona mandhari yake ya milima, bustani ya maua na miji yenye mipangilio wa kipekee. Kutembelea Japan kungekuwa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu historia. Na maisha ya kila siku ya watu wake. Huku pia ni kifurahia utulivu wa mandhari yake na sherehe za kiutamaduni.

Mimi napenda upepo wa asili zaidi kuliko AC. Upepo ufanya mazingira kuwa hai. Unifanya nijisikie huru na kuweza kupumua vizuri. Na mara nyingi uniletea utulivu na hisia nzuri. Asa wakati wa kupumzika au kusoma kitabu. Pia upepo wa nje hutoa mwanga na harufu za asili ambazo AC haiwezi kuleta. Jambo linalongeza furaha ya hali ya hewa. Hata hivyo napenda AC wakati wa joto kali sana ndani ya nyumba kwani ufanya mazingira kuwa tulivu na rahisi kuishi. Lakini kwa kawaida hisia yangu huendana zaidi na pepo wa asili kuliko baridi ya mashini. Kwa kifupi upepo unanifanya nijisikie kuunganishwa na mazingira na kuwa na nishati wakati AC ni chaguwa la haraka la.

Mimi natumia muda fulani mtandaoni kila siku, takriban saa mbili hadi tatu, mara nyingi napata muda huu kusoma habari, kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na familia na marafiki, au barua pepe na pia kwa burudani kama kutazama video au kusikiza muziki. Hata hivyo napendelea pia kuweka muda wa kupumzika bila simu au kompyuta kwani hunisaidia kuondoa mawazo na kufurahia maisha ya moja kwa moja bila usumbufu wa mtandao. Kwa hivyo ninajitahidi kuwa na usawa kati ya kutumia mtandao na kuwa na wakati wa kibinafsi.

Mimi hufanya mambo kadhaa kila siku ili kujitunza na kuhakikisha afya yangu na ustawi wangu uko sawa. Kwanza hupumzika kwa kutosha na kulala kwa muda unaofaa. Kwani usingizi ni mzuri kwa mwili na akili. Pili ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora. Kuhusisha mboga matunda na maji mengi ili kudumisha nguvu na afya. Pia hufanya mazoezi ya mwili mara. Kadhaa kwa wiki kama kutembea kukimbia kidogo au mazoezi ya nyumbani. Jambo linazoongeza stamini na kunisaidia kuondoa mawazo. Zaidi ya hayo hufanya mambo ya kufurahia kidogo kama kusoma vitabu, kusikiza muziki au kutembea nje ili kupumzika kisaikolojia. Kwa kufupi, kujifunza kwangu kuna husisha mwili akili na hisia ili nijisikie vizuri kila siku.

Ninaona nguvu zangu kazini ni urahisi wangu kushirikiana na wengine, uvumilivu na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa mtazamo chanya. Napenda kushirikiana na wenzangu, kusikiliza mawazo yao na kutoa maoni yao kwa heshima. Jambo linalosaidia timu kufanikisha malengo ya pamoja. Pia nina nguvu ya kupanga na kuanda mambo kwa utaratibu. Kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati, zaidi ya hayo nina uwezo wa kujifunza haraka na kubadilisha pale changamoto zinapozijitokezea, jambo linaloongeza, tija kazini, kwa kifupi nguvu zangu kazini huchangia, katika ufanisi wa timu, utimilivu wa majukumu na mazingira ya kazi yenye mshikamano.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa akili na mwili. Mara nyingi napenda kutembea kidogo au kubadilisha mazira kama kutoka ofisi ni kuenda nje kwa hewa safi. Wengine wakati uweza kuwa na mazungumzo mafupi na wengine, kucheka au kukunywa kikombe cha chai au kahawa. Wakati mwingine napenda kutumia mapu mziko kusoma kidogo au kusikiliza mziki ili kuharakisha mawazo na kupata nguvu mpya ya kuendelea na kazi. Kwa kifupi mapu mziko yangu ufanya kazi iwe raisi kunisaidia kuondoa mawazo na kunipa nishati ya kuendelea kwa siku.

Ndiyo nimewahii kufuga mnyama hasa nyumbani kwa familia. Mara nyingi ilikuwa ni kuku na ngombe. Kwa ajili ya chakula au sherehe. Jifunza jinsi ya kuwahudumia vizuri kuhakikisha wanapata chakula na maji na kudumisha usafi. Kufuga mnyama hufanikisha uvumilivu, mshikamano na heshima kwa viumbe. Na pia kufananisha kunanifanya nijisikie kuridhika kuona jinsi jitihada zangu zinavyotoa matokeo.

Mara nyingi ya asubuhi hula kifungua kinywa rahisi lakini chenye lishe. Kwa mfano nakula mayai, mkate au chapati, kisha natumia chai au kahawa kidogo. Pia hujumuisha matunda au juisi ili kupata rishati ya kuanza siku. Kula asubuhi vizuri hunisaidia kuwa na nguvu, makini kazini na kunifanya nijisikie vizuri mwilini na akilini.

Ndiyo napenda kula popcorn hasa wakati wakuangalia filamu au kikipindi fulani cha burudani inanifurahisha kwa sababu nitamu raisi kula na utoa burudani kidogo pia mara nyingine napenda kujaribu ladha tofauti za popcorn kama chumvi kidogo sukari au jibini kula popcorn hunifanya nijisikie raha na kupumzika kidogo baada ya shuguli za siku.

Mi husasisha vifaa vyangu mara kadhaa kwa mwaka kulingana na hitaji na hali ya kifaa. Kwa mfano simu au kompyuta hupata sasisho za programu mara kwa mara ili kukusahikisha zinafanya kazi vizuri na usalama unadumishwa. Pia napenda kuhakikisha vifaa vyangu vinafanya kazi kwa ufanisi, ivio ninapoweka sahihisho mara kwa mara, usaidia kuondoa matatizo ya kiufundi na kufanya kazi zangu kwa rahisi.

Mimi huwa naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kuelewa vipaumbele vya kazi na mahitaji ya timu. Kisha ugawa malengo makubwa kuwa madogo madogo, yenye hatua za utekelezajizi zinazoweza kufanikishwa ndani ya muda wa mwezi. Mwara nyingi hufuatilia mandeleo kila wiki ili kwakikisha niko kwenye mstari wa malengo na kufanya marekebisho madogo pale panapo hitajika. Pia napenda kueka malengo ambayo ni rahisi yanaweza kupimika na yenye tija. Kwani kuna nisaidia kuwa na motisha na kufanikisha kazi zangu vizuri kwa kifupi. Malengo ya kila mwezi hunisaidia kupanga muda na kuongeza tija na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa usahihi.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi ni pamoja na kushugulikia wakati wa shinikizo la kazi. Kufanya kazi na watu wenye mitazamu tofauti na wakati mwingine kushugulikia majukumu mingi kwa wakati mmoja. Mara nyingine ni changamoto za mawasiliano ambapo maelezo hayafiki kama ilivyo kusudiwa. Jambo linajohitaji uvumilivu na ustadi wa kusikiza. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha uvumilivu kupanga mda vizuri na kushirikiana kwa karibu na wenzangu ili kupata suluhisho bora. Changamoto kazini hutuoa fusra kujifunza na kuimarisha uwezo wangu waka.

Tabia ya watu inayoni chukiza zaidi ni ukosefu waeshima na uaminifu Napenda watu wakizungumza ukweli na kushugulikia mambo kwa uazi Hivyo pale mtu akitenda kwa ujanja na kudanganya hunichosha Pia tabia ya watu ya kuwa wasiojali we nzao Kwani kupuuza hisia au maitaji ya jirani Pia hunichukiza Hata hivyo nikiona tabia hizi hujaribu kueleza sababu za mtu kwanza na kuzingatia jinsi ya kushughulikia kwanjia ya heshima badala ya hasira.

Hekima niliyo jifunza maishani ni kwamba kila jambo linamda wake na uvumilivu pamoja na juhudi kufanikisha mambo makubwa pia Nimejifunza kuthamini mda wangu na wengine Kwani kila sekunde ni muhimu kujifunza kushirikiana kusikiliza mawazo ya wengine na kudumisha uaminifu Kuna nisaidia kuwa na mawasiliano mazuri na mafanikio maishani Zaidi ya hayo nime jifunza kwamba kushindwa mara nyingine siyo mwisho, bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha juhudi zangu.

Zoea zuri nililo jenga ni kupanga ratiba yangu kila siku Kila asubuhi napanga kazi mda wa kupumzika na shughuli binafsi ili siku yangu iwe na mapangilio na tija zoea hili limenisaidia kuwa makini kushughilikia majukumu kwa utaratibu na kuepuka msongo wa mawazo Pia lime limeimarisha nidhamu yangu na kunifanya nijisikie kuwa na udhibiti wa maisha yangu Kwa kifupi, kupanga ratiba kila siku ni zoezi ambalo limekua muhimu sana. Katika mafanikio yangu na ustayo yangu wa kila siku.

Ndio napenda kutembea msituni sana kutembea msituni kuna nipa hisia utulivu na huru kwa sababu unaingia kwenye mazingira asili kukiwa na miti ndege na harufu ya hewasafi unapokuwa unasogea hatua na hatua mwili unapata mazoezi ya mwili kidogo moyo unadunda vizuri na unapumzika unakuwa dhabithi zaidi ya hayo tembea msituni kuna punguza msongo wa mawazo na kunisaidia kufikiria kwa utulivu Kwani hakuna kelele ya miji na vizuizi ya kila siku Ninapenda pia kuona mandhari kama maua miti mikubwa na viumbe vidogo kama ndege au wadudu Jambo linaloongeza furaha na mshikamano na asili Maranyingi pia huwa nafasi nzuri ya kutafakari kupanga mawazo au hata pata suluhisho la changamoto fulani maishani Kwa kuongezea ni njia nzuri ya kijamii ikiwa unatembea na marafiki au familia kwani hufanya mazungumzo kuwa rahisi na yenye furaha na heshima.

Chumba changu cha kulala ni sehemu ya utulivu na faraja, ukuta wake umechorwa kwa rangi nyepesi ya buluu, alafu hunipa hisia za utulivu na kunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kuna kitanda cha kawaida lakini cha starehe, kilicho na makuzi laini na blanketi safi, ambacho kinanipa usingizi mzuri. Kwenye kona kuna dawati dogo la kazi na viti, ambapo mara nyingine napanga au kusoma na vitabu, jambo linalonipa nafasi ya kutumia akili kidogo bila kuondoa utulivu wa chumba. Pia chumba kimepambwa kwa baadhi ya picha ndogo na mimea midogo ya ndani, ambapo huongeza mandhari ya asili na furaha ya kuona. Kuna rafu ndogo kwenye vitabu, baadhi ya vifaa vya kibinafsi na taa yenye mwanga wa joto ambayo hutoa hisia ya amini usiku Hii yote inafanya chumba kuwa mahali ambapo siwezi tu kulala vizuri bali pia kupumzika kisaikolojia na kufikiri.

Mimi ni mtu wa kuamka nikiwa nimechelewa sipendi kuamka kabisa ila huwa niko sawa usiku nikiwa na shughuli zangu naeza zitekeleza vizuri masaa ya mchana ama usiku ila kuamka mapema mimi hushindwa kabisa.

Ningependa kujifunza mambo mapya kwa sababu na amini kujifunza usaidia kukua kiakili, kijamii na kiuchumi. Kwa sasa ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia hasa matumizi ya akili bandia kwa sababu inanafasi kubwa katika dunia ya sasa. Kujifunza AI kuna nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kutatua matatizo kwa haraka na pia kufungua fulsampya za uajiri au biashara.

Ndiyo ningepata nafasi ya kurudi ujana, ningefurahia kurudi ujana, ujanani sababu katika hali za ujanani hauna majukumu mengi, kwa kuwa wazazi ndio wanaosimamia majukumu yako, ukiwa na tatizo lolote unakuta unamwelezea mzazi na ni yeye atakutafutia hata kama karo. Ila sasa ukibalehe kwa umri, inabidi wewe ndiye ukuwe na hayo majukumu, unatafuta karo ya mtoto, natafuta pesa ya kulipa kodi ya nyumba. Na nasema kweli inampa mtu msongo wa mawazo, sana sana wakati mtu unakuta hauna kazi, inakua ngumu kabisa na inakupea msongo wa mawazo.

Mimi napenda kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu napenda kuonekana msafi na nadhifu mda wote. Kunyoa hunifanya nijisikie mwepesi, nikiwa na muonekana uliopigiliwa vizuri, na pia hunipa kujiamini zaidi. Hasa ninapokuwa kazini au katika mazingira rasmi. Naona kunyoa ni rahisi kutunza, hakuna usumbufu wa kupunguza au kutunza ndevu kila mara. Hata hivyo, ninaelewa pia kwamba ndevu zina mvutio wake hasa kwa mtu anayejua kuzitunza vizuri. Ndevu zinaweza kuonyesha utu uzima na mtindo wa kipekee, lakini kwa upande yangu binafsi kunyoa kunalingana zaidi na mtindo wangu wa maisha na namna ninavyopenda kujitambulisha mbele ya watu.

Mi napenda ugali kuliko wali. Ugali hunifanya nijiskie nimeshiba kwa muda mrefu na hunipa nguvu. Hasa baada ya kazi au shughuli nyingi. Napenda ugali kwa sababu unendana vizuri na vyakula vingi kama mboga za majani, samaki, nyama, ama maharagwe. Pia ugali hunikumbusha chakula cha nyumbani na tamaduni zetu. Jambo linalonipa furaha na hisia ya ukaribu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mwenye furaha. Ngoma unisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kuachilia hisia na kujieleza bila maneno Ninapocheza ngoma najiskia nikiwa na nguvu na kujiamini zaidi. Hasa nikisikiliza mziki unaonipendeza. Pia napenda ngoma kwa sababu ni njia ya kushirikiana na watu wengi, kujenga urafiki na kufurahia muda pamoja. Iwe ni ngoma za asili za kisasa au za burudani tu ngoma hunipa furaha na hunifanya nijiskie hai.

Mimi napenda zaidi msimu wa joto kwa sababu hali ya hewa uwa nzuri na inanipa uhuru wa kufanya shuguli nyingi zinje. Wakati wa joto najisikia mwenye nguvu, mchangaufu na mwenye hamasa ya kufanya kazi au burudani kama kutembea. Kukutana na marafiki au kufanya mazoezi. Pia napenda kufa nguo nyepesi na kufurahia muanga wajua. Zaidi ya hayo msimu wa joto uniletea isia za furaha na matumaini. Kwani mambo mengi uwa hai na yanachangamuka Kwa upande wangu joto unifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili ndiyo maana ni msimu naupenda zaidi katika muaka.

Minasaidia jami yangu kwa njia mbali mbali. Mimi ushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira kama kufagia barabara na kusanya taka ili kuweka mazingira safi na salama. Pia uwasaidia watu wanao hitaji msaada kama wazee na watoto wa kuwasaidia kazi ndogondogo na kuwaeshimu. Katika elimu mimi huwaimiza wenzangu kusoma kwa bidii na wakati mwingene kuwasaidia kufanya kazi za shule. Zaidi ya hayo, mimi hufwata sheria na kushirikiana na wengine ili kudumisha amani na mshikamano katika jamii yangu.

Mimi ni mtu wa kuwai, napenda kufanya mambo kwa wakati, kuheshimu ratiba na kuhakikisha majukumu yangu yamekamilika bila kuchelewa. Kuwai, hunisaidia kuwa na nidhamu kuamini na kushirikia na vizuri na wengine kazini. Kuwai pia hunisaidia nikiamka mapema naeza shugulika na nikapata pia mda wa kupumzika badae.